Malengo ambayo ninayo hapa kazini, kazi ambayo mimi nafanya, nafanya kazi ya ufundishaji. Yaani nafundisha wanafunzi. Nafundisha kidato cha kwanza, nafundisha kidato cha pili, nafundisha kidato cha tatu. Malengo ambayo ninayo kwa mwaka huu katika kazi yangu ni kupata, ni kupandisha ufaulu wa wanafunzi. Yaani wanafunzi wafaulu kuanzia kiwango cha 'C'. Kiwango cha daraja CHE, mpaka daraja A. Ndio malengo yangu ambayo ninayo kwa mwaka mzima. Hao wanafunzi wapate ufaulu mzuri, katika masomo yao.

Ndiyo, huwanga napenda sana kutembea kwa mguu, lakini sasa si kwa umbali mrefu. Kwa sababu, ukiwa unatembea kwa mguu, unakua unahisi kama damu sasa inakua inatembea vizuri mguuni, na kama unakua napiga mazoezi. Nakua napenda sana kutembea kwa mguu. Jambo ambalo linakua, linafanya najisikia vizuri.